Tabia gani unayoipenda kwa wengine napenda mtu mwaminifu, mkweli kwa maneno na kwa vitendo. Mtu aliyenahuruma anayejali wengine, mtu ambaye haukumu wengine na pia mtu ambaye anaeza kudhaminiwa kwa chochote pale kazini ata nyumbani. Mtu mwaminifu kabisa.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Ningesema mara kadhaa kwa siku lakini sio kila dakika. Labda asubui nikianza kazi, kisha mchana na tena kabla ya kumaliza siku. Lakini kwa kawaida na jaribu isiwe inanichukua muda mrefu kuangalia izi barua pepe.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Mimi napenda kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu kunanipa uhuru wa kufanya kazi na maamuzi na kuchangia kwa njia zozote zile na kujijenga kwa ujasiri. Iwapo naelewa kuna wakati pia nafaa kusimamiwa na kupewa mwongozo.

Unaenda maktabani mara ngapi? Kwa kweli huwa naenda maktabani mara moja kwa wiki lakini iwapo kuna utafiti nafanya wa jambo fulani. Itanigharimu niende maktabani mara kadha kwa siku ama mara kadha kwa wiki ndio niweze kufanya huo utafiti.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele, napendelea mazingara yenye ukimya, yenye imenyamaza, yenye sio na kelele ndio niweze kufanya kazi kwa utaratibu ila wakati niko michezoni lazima kuwe na kelele kwa maana watu lazima washangilie pale kwa michezo yao.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Kwa siku naweza maliza masaa kumi kwa mtandao. Kazi yangu ni ya kiteknolojia na lazima nikae kwa mtandao nikifanya hiyo kazi ila kwa siku natenga masaa matatu ya kupumzika na kuwa sina mahusiano yoyote kwa mtandao.

Ulifanya nini asubuhi? Leo niliamka saa kumi na moja na nusu. Nikaelekea kufanya mazoezi. Baada ya hapo nimekuja nikatayarisha watoto waende shuleni. Kisha nikajitayarisha kuenda kazini. Nimefanya mkutano pia na watu wangu wa kazi ndio tupange ratiba ya wiki.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya, vya kienyeji, vya maeneo mbali mbali. Pia mchanganyiko, vyakula vyenye mchanganyiko na ladha tofauti tofauti. Napenda pia mapishi mapya wakati nimetembea mahali mpya.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Kwa kweli mimi hupenda juisi ya matunda ya maembe. Maembe ni matunda yenye utamu mwingi sana. Ukitengeneza juisi yake huhitaji kuongeza sukari pia maembe ni matunda yanayopatikana kwa urahisi kwa msimu wake.

Kipindi gani cha televisheni unachopenda? Kwa hakika napenda kipindi cha filamu kinachoitwa tausi. Ni kipindi kinaashiria msichana mwenye maringo, msichana mwenye ustadi, msichana anayependwa na watu ila yeye mwenyewe ana maringo mingi sana. Kipindi kizuri sana.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Mimi hupenda sana kujizawadia kwa kwenda maeneo mapya. Nione vitu vipya kama mahoteli kubwa, mahoteli ya kifahari, naweza tembelea pia mbunga la wanyama, naweza pia weka karamu kubwa kujizawadia mimi mwenyewe.

Unapenda wanyama wa aina gani? Napenda wanyama wakufunga. Kama vile ngombe, kuku, kondoo, kwa maana hao wanyama wana faida nyingi sana. Waweza kuwatumia kama chakula, watakupatia mbolea, pia waweza kuwauza upate kipato kikubwa.

Je, umewai kutembelea ziwa au mto? Naam, nishawai kutembelea mto. Mahali nimezaliwa ipo mito mingi sana. Na wakati tulikuwa watoto, tulikuwa tunapendelea kuenda mitoni, kuchota maji, kuogelea, na ata kufanya michezo ya watoto.

Ni malengo gani huna kwa kazi yako? Jambo la kwanza na malengo yangu huu mwaka kwa kazi yangu ni kuhakikisha nimenunua gari langu. Hili gari litaniwezesha kupeleka mazao yangu sokoni kwa wakati na itaniwezesha kuweka gharama ya kusafirisha mazao chini.